Ninajitunza kwa kuzingatia usafi wa mwili, kula chakula chenye afya, kufanya mazoezi mara kwa mara na kupata muda wa kupumzika. Pia nahakikisha ninajali afya ya akili kwa kuepuka msongo wa mawazo na kujipa muda wa kufanya mambo ninayoyapenda.